Katika olimpiki, mimi napenda mchezo wa mbio, mbio za mita mia moja. Hayo ni mbio ambayo hufurahisha sana, tena vinahitaji nguvu nyingi. Napenda huu mchezo kwa sababu ni mchezo mzuri, tena mbio za mita mia moja ni za kufurahisha sana, tena huleta burudani kabisa. Ndivyo, mchezo ambayo mimi nilifurahia kutazama, vilikuwa ni mchezo vya olimpiki kule Beijing. Ambapo mkimbizi mashuhuri wa mita mia moja Usain Bolt aliweza kuweka rekodi mpya ya dunia ambayo haijawai vunjwa hadi wa leo. Mchezo wa olimpiki na mchezaji ni Usain Bolt ambaye ni mashuhuri sana katika ukimbizi wa mita mia moja. Mimi ni napo tizama michezo ya olimpiki mimi huwa na furaha sana.

Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuenda kupiga sherehe na kucheza mziki na hata pia kukata keki. Mimi huita marafiki zangu ndiposa tufanye hayo yote. Ndivyo, sherehe ya siku ya kuzaliwa ilikuwa ni ile sherehe ya mwaka uliopita. Ambapo marafiki zangu waliweza kuja kwa wengi kabisa kabisa na kuniletea zawadi mbali mbali. Na tulikuwa na furaha mingi sana na burudani. Hiyo siku nilikula keki ya vanila. Ni keki tamu sana tena ya kupendeza. Na hata pia nilikula kuku. Kuku ya kuchomwa pamoja na nyama ya ngombe ilikuwa tamu sana tena ilikuwa ni siku nzuri sana ya kukata na shoka. Nilijifurahia sana pamoja na marafiki zangu siku yangu ya kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa mimi sana napenda kupokea zawadi kama saa ya mkono, ama nguo mazuri mazuri, viatu, keki na hata vitabu pia kwa sababu mimi napenda kusoma.

Mimi mchana inapoisha basi mimi huenda na marafiki zangu katika ba na kupiga sherehe na kunywa vinywaji mbali mbali na kuwa na burudani kambambe. Mimi huanza kupumzika ni napotoka kazini sa kumi na moja jioni na kutoka sa kumi na moja jioni basi mimi hupumzika na napatana na marafiki zangu na pale tunaenda kupiga sherehe kila siku. Kwenye ba na kunywa vinywaji mbali mbali. Ndivyo mimi huenda sherehe mbali mbali. Kwenye ba na napoenda sherehe basi mimi huwa na furaha tele. Nina vyo jianda kulala basi mimi huakikisha kwamba ni meoga kwanza. Na baada ya kuoga mimi mimi mimi huvaa suruali yangu na shati yangu na najilaza kitandani alafu naomba baada ya hapo mimi hu hulala. Wakati wajioni mimi huisi vizuri sana. Tena mimi hukua na furaha kabambe. Kwa sababu ni wakati wangu wakujifurahisha sasa baada ya siku mrefu ya kufanya kazi.

Na ni kitabu kizuri sana, ninayopenda sana kuisoma. Kitabu cha mstahiki meya ni kitabu ambacho kina mafunzo mengi sana ya kufuraisha tena yenye maadili mazuri. Inatufunza vitu mingi sana katika dunia hii. Hichi ni kitabu cha hadithi. Kitabu cha mstahiki mea ni kitabu cha hadithi. Tena ni kitabu inayotufunza kuhusu serikali na watu wake kote duniani. Ndivyo, muhusika ninae, tambua sana ni imani na amani na hata pia mstahiki meya. Wote ni wahusika wakuu katika kitabu hicho. Tena ni, tena ni, tena wote wakona, wakona mienendo mbalimbali. Kidato katika masomo yangu ya chuo cha upili na niliufanya kama mtihani wa setbook ni kitabu kizuri sana tena ya kifuraisha. Ndivyo ningependa kusoma kitabu kingine cha muandisi huyo. Muandisi huyo anaitwa Francis Mbuga ni muandisi hodari tena mwenye ujuzi wa hali ya juu sana ningependa kusoma vitabu vyake.